Niliamka asubuhi kitu kama saa kumi na mbili asubuhi. Kitu cha kwanza nilichokifanya, nilisafisha meno. Halafu nikakunywa staftahi, ambayo ni chai kwa chapati. Nikajiandaa, nikaenda kazini asubuhi mapema hiyo saa muda wa saa moja hivi. Halafu nilijihisi tu ni kana kwamba kweli naenda kushinda.

Wakati wa mgogoro mi hutulia kimya kwanza najifikiria. Sababu nikitoa hisia zangu na pia yeye ana hisia zake. Unajua basi tukapandwa mori sisi wote tuta tutajikuta ambapo tumefanya kitu kibaya kama kupigana kutoana damu ila sasa unajua kwa kweli unatulia, unatulia, angalau ndiyo sasa yule mwenzangu akishatulia pia na yeye, akishashuka chini. Ndipo sasa naanza kumueleza na tunasameheana pale ambapo tumekoseana. Iyo ndiyo hatua mimi huchukua. Naona ni hatua nzuri ili usiji ukajipata kwenye matatizo ambayo hukuwa unatarajia kwa kupandisha hisia zako ama kupandisha mori ni pole pole.

Jambo ambalo nila muhimu sana kwenye maisha angu kutoka na nadini ni ule kuwepo wangu wa kufanya kitu sahihi kila wakati na kufuwata njia za mwenyezi mungu na mafundisho ambao tunapewa kwenye tunafunzwa kanisani. Ilo ndilo jambo la mana sana na kusitiri maisha angu yawe kwenye mstari ama njia ambazo zinamfraisha mwenyezi mungu.

Kwa masuala yenye, ya siasa, mimi huwa sitoi mchango mkubwa sana. Ingawaje huwa nasikiliza, nasikiliza na siyazungumzi kwa kina sana. Ila, kwa sababu najaribu tu na pambana na hali ya maisha.

Binamu ni mtoto wa shangazi au mjomba.

Kwa kulinda mazingira nadumisha usafi kama kwa mfano kudumisha usafi na maanisha si tupi karatasi ovyo ovyo nasafisha mazingira nikipata taka. Plastiki pia naziweka kwa pale mahali mbapo inastahili pia napanda miti na nakuza pia mazingira kwa kupanda miti nikihifadhi ili mazingira ya kuwe sawa.

Kuhusu likizo yangu ya ndoto, ningependa kwenda kwenye ufuko wa bahari ambapo ninaweza nikahisi upepo mtulivu na iko kwenye mji wa Mombasa. Na pia, ningependa pia kuogelea, nikiwa kule, nikiogelea, nikiota jua kwenye ufuko na ningependa kusafiri na mpenzi wangu, ambaye nampenda sana. Hata hivyo ningependa kuzuru mahali pengine kwenye nchi ambayo ni ya mbali kutokana na nchi yangu nikazuru nikaone jinsi jinsi yambavyo watu wanaishi kwenye maisha yao ya kila siku.

Kwenye swala la kutia mwenzangu moyo, ninamhimiza hata kama jambo ni gumu kiasi gani namhimiza namwongelesha nampa moyo. Hata kama jambo ni gumu nampa moyo namhimiza tu ili akaendelee kusonga mbele na asitazame mambo yaliyopita ya nyuma. Ama kitu ambacho kimefeli hajafuzu kwenye sehemu fulani namhimiza na kumtia moyo ili aendelee kutia bidii. Wakati mwingine pia ninamhimiza akaende njia akachukue njia mbadala. Kama jambo limefeli kwenye njia moja akachukue njia mbadala ili akaendeleze akajiendeleze kwenye maisha yake. Hata hivyo, pia kuhimiza mtu nikiwa basi niko sawa kwenye hali ya kifedha naweza nikampa ama nikajaribu kumuinua kwenye yale na kifedha kwa yale mawazo ambayo alikuwa anafikiria kama kuweka biashara.

Maktaba sehumu ya maisha imekuwa ni ngumu sana katika hali ya kutafuta fedha. So ule muda ambao natafuta kunyo ule muda ambao nachukua kutafuta pesa basi kwenye maktaba unajua naenda kama mara moja tu kwa wiki.

Na mkumbuka mwalimu wa hisabati. Mwalimu wa hisabati alikuwa ni mwalimu mtulivu sana na alikuwa anafunza kwenye utulivu ili, hadi tunaelewa kitu ambacho anaki, anajaribu kutufunza. Alikuwa mwalimu mwenye utulivu sana. Huyu ndo mwalimu ambaye ningependa kumkumu.

Picha, picha mimi hupiga picha, ingawaje mimi sio mpenda picha sana, ingawaje picha mimi huwa napiga. Kama kwa siku, huwa sipigi picha kila siku, ingawaje naweza piga picha kama tano kwa mwezi hivi, ambazo tu naweza nikazihifadhi, nikazitumia mbeleni.

Nyumba ninayo ishi ni nyumba ambayo ina vyumba viwili. Na eneo ninalo ishi ni eneo zuri ambalo lina mchakato wa mazingira mazuri. Halafu pia nilihamia hapa hivi miaka mitatu imeisha. Na naipendea hili eneo kulingana kwa sababu ya usalama.

Napenda kuandika na kuongea ila kuongea ni rahisi sana ambapo unajikuta umesema mambo kwa urahisi sana kuandika labda kama ni kwa ujumbe mfupi tu.

Wakati wa mapumziko huwa najiweka kujifikiria kwenye kazi na maisha yangu yanaendelea vipi na kitu ambacho ninaweza nikakifanya ili nikanufaishe maisha yangu.

Ninapo amka naanza kwa maombi, naomba, natoa dua, halafu nasugua meno, naandaa staftahi, najiandaa, nakula, halafu nakimbia kazini.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii. Mradi mkubwa tutaitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliozoea. Lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni. Tupange hatuwa za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake. Lazima tushirikiane vizuri. Nimewai kufanya kazi na wenzangu hawa. Ni watu wazuri. Lakini wakati mwengine mawasiliano yanakuwa magumu, ninaitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitaakikisha kufanya kazi kwa timu. Kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.

Na nihikitaji msaada kazini huwa naenda kwenye watu ambao naruhusiwa kufika kwao. Kwenye wenzangu kwenye kazi nawaomba msaada. Najieleza pale ambapo wanastahili na wana nisaidia.

Msimu ambao napenda sana kwa mwaka ni msimu wa mwisho wa mwaka ambao ni mwezi wa Desemba sababu watu huwa tunajumuika pamoja tunakutana kifamilia na kusherehekea na kula na kubadilishana mawazo.

Chumba chenye ambacho nakipenda sana kwenye nyumba yangu ni chumba cha kulala. Nikishajisitiri kwenye kitanda changu. Napenda sana najihisi ni kama nimepumzika. Nalipenda ili nikapate usingizi mnono.

Natumia simu yangu kwenye shuguli mbali mbali kama kwa sasa natumia silence of voice AI kwa simu yangu na simu naitumia kwa muda mrefu sana kwa siku sababu pia naitumia kwa kupigia watu kuwasiliana na watu na kulipa ada kulipa pesa na kwa vitu ambavyo nimevinunua.

Kinywaji ambacho nakipenda kwa zaidi ni maji. Maji ya na umuhimu mkubwa sana kwenye mwili wangu. Na kunywa maji kwa urahisi sana kuliko kinywaji kingine chochote. Nilielekezwa kunywa maji na daktari.

Ndiyo napenda hesabu kwa sababu hesabu inatumika katika kila mahali. Hata kwa kuhesabu pesa pia yafaa ujue hesabu So hesabu ni nzuri sana na ni ya maana pia inachangamsha akili.

Kinywaji cha baridi ambacho nakipenda sana ni maji bado. Napenda maji kwa sababu maji yana umuhimu mkubwa sana kwenye mwili wetu. Kwa sababu maji ni asilimia tisini kwenye mwili wetu. So napenda kunywa maji sana kama kinywaji changu cha baridi. Hata hivyo, soda bado naeza nikaikunywa.

Mtu alienifundisha jambo la muhimu sana kwenye maisha yangu ni mamangu mzazi. Aliniambia kijana, mwanangu tia bidii heshimu kila mtu. Usiwahi dharau mtu yoyote na usiwahi jidharau pia na wewe. Maneno ambayo yalinifika hadi kwenye ubongo wangu na yakatulia.

Anawasiliana nao kwenye lugha ya Kingereza na lugha ya Kiswahili ili kutoa neno moja hadi lingine. Na kuwasiliana kwetu ni kwa mawasiliano ya mazungumzo.

Napenda wanyama wa aina yoyote, wanyama wa aina yoyote tu, isipokuwa wanyama kama nyoka wanatisha mno, ila wanyama wa nyumbani, kama ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, ngamia, punda, siyo wanyama wabaya ni wanyama wazuri tu.

Ndiyo ramani ya GPS ni ramani nzuri ambayo inakusaidia ili kujua mahali hata pasipo kuwepo na ufahamu. GPS inakusaidia sana kutafuta, kupata mahali na inafanya usafiri wako ukawa mwepesi.

Sijaweka sana maanani kwenye mtandao kwa sababu ni maneno tu. So vitisho vyo mtandaoni havinipeleki mbio sana kwa sababu huwa najilinda kwa kutotilia maanani.

Ndio mvua ni hali ya kawaida. Ndio napenda mvua sababu inasaidia sana kwenye kilimo. Siku ambayo huwa nafurahia zaidi ni wakati mvua imekuja wakati waki wa ukame. Hapo ndipo tunapata mavuno. Na hua wakati mwengine pia mvua huwa unakatiza shughuli za kila siku. Pale kama kwa mfano kwa soko soko ama wakati wa biashara unatatiza sana unapata huna wateja.

Na mashambulio ni mambo ya kawaida kazini na unapoyapata, unayasitiri na unaepukana kutokana nayo. Maswali ya vita kazini, unajiepusha tu na mambo mabaya.

Filamu nayoipenda zaidi ni filamu kama mbili au tatu hivi. Kuna moja inajiita Gangs of London, kuna nyingini inajita Tulsa King. Izo filamu mbili nazipenda sana. Mara ya kwanza nilipohiona nilishu. Rudia kweli kabisa utengenezaji wa filamu mzuri.

Ndiyo, napenda kuenda pwani sababu unajua kule ndipo kuna ufuu wa bahari, unaogelea kwenye bahari, upepo mwanana, vyakula vya, na kukula pia mnazi, kula nazi, madafu, napenda sana pwani.

Kujitia tu hamnazo na kutokuwa na akili nyingine, ama mawazo mengine ya nayo fikirika nje ya kazi, kudumisha kabisa bidii kwenye kazi yangu na kuimarisha na kuifanya iwe kabisa imesonga mbele, kuipatia asilimia mia kwa concentration.

Mziki ninaoupenda ni aina ya bongo, ambayo ni mziki pia, okey mziki pia mwingine ambao naupenda ni aina ya love songs na country music. Ni mziki ambayo ambao umetulia, unafanya moyo udunde, unakupa mawazo, na hisia nzuri.

Napenda majira ya wastani, siyo kiangazi, siyo kipupwe, siyo ya mafuriko. Mazingira ya wastani tu kwa sababu unaeza ukafanya shuguli zako hivi. Angalau mambo ya kaenda. Ila mazingira mengine, kipupwe, kiangazi, ama mafuriko yanaeza yakakufanya, vitu zako zikakuama.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale ambapo nijigundua kwamba mimi ni mtu mzima na nina mpenda mungu na nikabadilisha mawazo yangu na kuanza kuvifanya vitu kwa njia ambayo inastahili ya kumfurahisha mungu. Kutembea na mungu ndiyo kitu cha maana kwangu sana.

Napenda kutembea kwenye mazingira ya Nature Walk ni kiiweka ivo, Nature Walk na ipenda sana kuangalia milima mazingira jinsi ya Livio. Napenda sana ni kitu ambacho nikishuhudia kwa kusema kweli nahisi kana kuamba kweli nimetembea na nimezuru mahali.

Ndiyo unapenda kutembea kwa miguu sababu unajua kutembea kwa miguu ndiyo mwendo wa kwanza wa binadamu na pia hauwezi ukaepuka kutembea kwa miguu na kwa hilo tena kutembea kwa miguu pia kunasaidia katika kufanya mazoezi ya mwili.

Napenda kula vyakula vyote, wali ama ugali, ni vyakula mzuri tu ingawaje ugali ndicho chakula ambacho tunakiita staple food, chakula ambacho kinaliwa kwa sana hapa, so ni chakula nakipenda.

Jioni ni mda ambao wa nikiisha tokea kwenye makazi zangu na kuja niki jianda pole pole na jianda najisafisha nakoga halafu najitarisha tu kwenda mapumziko ndiyo ili kujitarisha kwa siku ya kesho.

Wakati wa jua kali ni msimu ambao ni mwema pia ni msimu ambao mimi hufua sana. Wakati wa jua kali msimu ambao mimi hufua nguo zangu sana kwa sababu ili zikapate kukauka kwa haraka na kwa upesi. Pia wakati wa jua, jua ni nzuri pia huwa na. Najibarizi hapo hivyo kwenye jua angalau nikaota jua.

Kujenga mawasiliano mzuri na wafanyikazi wenzangu ni ilikuwa mkweli na kuwaonyesha mifano ni ya jinsi ambavyo kuwa wema na kuwa marafiki wa kusaidiana kuwaonyesha kudumisha undugu na udada.

Chumba changu cha kulala si kikubwa ni kidogo tu chenye kitanda cha futi sita na tano kwenye upana na urefu. Na kina rangi ambayo ni rangi ni rangi nyeupe. Na kwenye dirisha unaeza ukaona nyumba nyingine na ni kitu ambacho nakipenda sana kwenye chumba changu ni kitanda.

Napendelea kitanda kizuri, sababu kitanda kizuri ndicho kitakacho kufanya ulale na ukahisi. Umelala mahali ambapo ni pazuri penye. Ah, mahali ambapo siyo pagumu, sababu kwa ugumu na utahisi ni kana kwamba umechoka.

Ya, ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Hapo, sasa, ndipo kuna ujumbe, na ndiyo kitu ambacho kinafanya. Sasa, mtandao uwe, mtandao, haswa, mtandao wakijamii, kama wa TikTok, Facebook, Instagram.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ile. Shughuli yoyote tu ambayo haswa ni shughuli ya kujifurahisha tu. Shughuli tu ya kujifurahisha. Hauna mambo mengi.

Ningependa jinsi ya kutumia, jinsi ya kutengeneza mambo mengi kama kwa mfano, ni jinsi ambavyo ningependa kuunda pesa. Ningependa sana kujua jinsi ya kujinufaisha kimaisha.

Ndio nina ndege wa kufugwa nyumbani na ndege ambao niko nao ni aina ya kuku. Kuku ni ndege ambao ni huwa rahisi sana kufugwa nyumbani. Huyo ndo ndege ambao ni memuhifadhi nyumbani. Faida zake ni kama kula nyama na pia unaweza ukumuuza na analeta mayai pia.

Sijawahi kupenda kuvaa kofia lakini sikuhizi nimeanza kuivaa navaa kofia sikuizi mara kwa mara. Nikitoka, nikitembea, nikishatoka kazini, ndio navaa kofia.

Redio huwa sisikilizi sana. Huwa sisikilizi sana. Kuna tu mda ambao unausikiliza lakini sio sana. Ni imamba ambayo ya mepitwa na wakati sikuizi. Wakati tu umekuja na mifumo mingine vya mawasiliano.

Katika kila kanisa kuna ile mipangilio ya kila kanisa. Ndiyo ni huwa natoa sadaka na ninatoa pia michango. Mahali popote ambapo panahitajika uwe ni mkutano wowote huwa natoa.

Kupanda milima ni kitu ambacho ni cha manufaa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kupanda milima inafurahisha macho ukishakwea kwenye sehemu ya juu kabisa na kuangalia dunia ilivyo pia inasaidia katika mazoezi tu ya kimwili.